Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Kwa mara mingi, mimi hupumzika labda kwa naweza sema meditation. Mimi hutulia na mawazo yangu naweza kuelewa nini ambacho kina nisumbua ama jambo ambalo naweza fanya. Na pia kufanya meditation inanisaidia kutuliza akili.